Kazi kwa takribani miaka mitano baada ya miaka mitano ni staafu nifanye shughuli zangu za biashara Lengo langu kazini ni nifanye kazi kwa bidii niwe mhasibu nifanye kazi kwa miaka tano Baada ya miaka mitano Nistaafu Kisha niwe mwanabiashara shupavu katika sekta ya ukulima.

Ushambuliaji wa mabadiliko kazini Kwa moyo mkunjufu Kwa kujituma Kwa kukuja na mawazo na njia mbali mbali za kufanya shughuli Mimi huwa mwenye moyo mwepesi wa kukubali mabadiliko kazini na hivo kuwa tayari kufanya kazi katika mazingira ya mabadiliko.

Rangi ambaye naipenda zaidi ni rangi ya samawati. Samawati ndiyo rangi ambaye naipenda zaidi. Mara mingi nikiangalia penye ama wingu naona rangi ya samawati. Ni rangi ambaye inapendeza na baadhi ya vyumba vyangu vimepakwa. Rangi ya samawati. Anga hyo huwa na rangi ya samawati. Rangi ya samawati ndio rangi.

Napendelea mwanga wakati ila si mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali Unaharibu macho, macho yatatoka macho zi ila mwanga wakati ni mwanga mzuri wa kusoma, kutulia napendelea mwanga wa kati, napendelea mwanga wakati kwa sababu haudhuru macho.

Kinywaji cha baridi nachopenda zaidi, sharubati, sharubati ile ambayo imetengeza kutokana na maembe, sharubati imetengeza kutokana na maembe alafu ili imetoka kwenye, jokovu ama friji, sharubati ni kinywaji. Aki nyowazi chabaridi na chupenda zaidi, sharubati ni kinyowazi.

Jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kuwa naenda kutua mbuga mbalimbali za wanyama kama bila Amboseli, Masaimara, Serengeti Kisha naenda kutembea kwa mabustani mbalimbali pia ama ni jukumke nitembee kwa milima kama mlima Kenya, Kilimanjaro, ama pia nifanye kitu ambacho ni kigeni na huwa siku hii Anajumuika na familia yangu halafu tunaenda tu safari yaani matembezi aya moja kwa moja halafu pia na nile chakula kitamu kama vile pilau, kuku kwa wali na pia kuku kwa chapati hayo ni shughuli ambayo inanipen.

Naam napenda hadithi za ajabu ajabu dukizi za ajabu riwaya kama vile Hekaya za Abunuwasi mambo ambayo ni ya kimiujiza miujiza hadithi hizi zinanifunza zinanifurahisha na zinaonyesha kuwepo kwa viumbe ambavyo vina nguvu zaidi ya kuathiri namna mambo yao.

Fiki wapia nini nashirikiana nao, ninaongea nao, najua ni yepi ambayo wanaeza yafanya, alafu changamto zao ni gani, alafu pia nawaeleza namna ninavyoona maisha, alafu tunajadiliana nao na tunakuwa marafiki.

Wakati wa jua kali mi hupenda kutulia kwenye bustani Nikiangalia mimea na namna ndege wanavyo gani nyimbo zao vile vile naeza kuchukua riwaya na kuanza kuisoma Hata hivyo naeza andika utaratibu wa mipango namna nitakayofanya shughuli siku ambayo ifatayo na pia wakati huu huwa nateremsha maji baridi yaliyo toka kwenye friji kwa sababu kuu huwa ninatamani maji sana.

Naam, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu mchezo huo huimarisha namna akili yangu inavyofanya kazi, inanifanya niwe shupavu, niwe mtu mwangalifu, niwe mtu wa kumakinika, niwe mtu wa kujituma, nisiwe mtu wa kukata tamaa na niwe mtu ambaye nina matamanio. Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu yumarisha namna ubongo wangu unavyofanya kazi na pia hunifunza ile maadili ya kuwa.

Sipendelei kunyoa, napendelea kuvaa ndevu, kwani mi huwa na ndevu kama mfalme wa jinzia ya kiume Napenda ndevu kwangu mimi, ndevu hukamilisha mwanaume, ndevu ni uume, ndevu ni ubabadume na huwa sinyoi ndevu, huwa nazichengeza ziwe sawa, huwa sinyoi ndevu naam ndevu huwa zapendeza na napendelea kuvaa ndevu sikunyoa ndevu kwa maana nikinyoa kile kidevu huwa kinaniasha na ndevu hufanya mwanaume awe mtanashati huwa navaa ndevu huwa sinyoi ndevu naziacha ziweko kwa sababu ndevu huwakili.

Green Bay Packers Green Bay Packers Ndio timu bora ya mpira wakirugji Wakimarekani Green Bay Packers Hawa ni mabingwa mara kumi na tatu wametoa mataji mingi na ni timu ya watu ambao wanajituma sawasawa hii ndio timu bora ya kirubi wa amerikani.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ya ma rafiki wangu wapembeni aitwa Anton Odumo ni mzalo ni rafiki ambaye tulipata na siku ya ile kufanyiwa usajili katika chuo kiku mwaka wa jana tulipokuwa tunaendelea ile shughli ya kuingia katika chuo kikuu ni mtu mnyamavu na mtu mwenye roho safi.

Huwa naenda mahali pa ibada kanisani. Huwa naenda mara moja kwa wiki ama kwa juma. Huwa naenda mara moja kwa juma na hiyo huwa siku ya jumapili. Huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na hiyo huwa siku ya jumapili. Ambapo nenda kushiriki neno na kufunzwa mambo ya dini. Wanenda malipa ibada amara moja kwa wiki hiyo ni siku ya ZumaPili.

Na malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni kuwa, anataka nifanye kazi kwa moyo mmoja, moyo mkunjufu, alafu anataka nifanye shughuli zote za kazi kwa muda upasavyo, anataka niwe niongeze tajiriba katika kazi yangu ambayo naifanya, na niwe mtu ambaye ninauliza maswali kwa wale wenye wa tajiriba ya zuu, na niwe pia nasikiza wale wako juu yangu na wale wako chini yangu. Ah kwa maana kutokana na ushirikiano wao tutaweza kupata ufanisi sisi sote pamoja. Nishirikiane nao na pia niwe tayari kujifunza kutoka kwa watu wengine. Mahali yangu kazini ni baada miaka kama tano hivi niwe mtu ambaye nina tajriba nimejituma na nipo sawasawa naeza kwa msimamizi mkuu.

Hali ya hewa hivi sasa kuna mvua kali ambayo inanguka na hivyo basi pia kuna kibaridi Hali ya wewa hivi sasa ni mvua inanyesha mingi sana Mvua nyingi kuna mvua nyingi sana Kuna kibaridi vile vile na pia kuna mawingu Hali ya wewa hivi sasa ni kuna mvua kali inayo nyesha hivi sasa na pia kuna mawingu alafu kuna baridi kali ambayo imetokana na mvua kunyesha.

Namna ninavyo sherekea mafanikio ya timu anazawidi kila moja Anampa zawadi kila moa alie usika katika mafanikio yale alafu naeka ile ahadi kuwa wakati mwingine ujao mwenye atapitisha kiwango flani nita kuwa na zawadi mashuhuri na zawadi wali ambao na jituma na watia moyo na mbio fanye bidii ili mafanikio yazidi kuwepo.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Anthens kule Ugriki, ni mji ambao umejaza Makavazi, duniani ambayo ya Nahistoria, kuhusu watu wa Ugriki. Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Anthens kule Ugriki, mji ambao umejaza historia na mambo mazuri.

Eee, napendelea mahali ambapo ni kimia pametulia pasipo kelele. Ili nipige shughuli zangu, na Kwa makini na kwa hali ambayo inafurahisha. Ah, mahali ambapo ni kimia, ili nifanye shughuli zangu kwa namna ambayo haisumbui.